Harufu ninayoipenda zaidi, napenda harufu ya manukato mazuri, manukato mazuri, yanayonukia vizuri, lakini napenda harufu ya maua, yanayonukia vizuri, kwa mfano, napenda harufu ya waridi, kuna mahali nikipita huwa na isikia harufu ya waridi. Yaani najisikia vizuri na hata furaha kutoka moyoni. Nikipita pale nahisi hata akili yangu inakuwa imetulia tuli nikisikia hiyo ya waridi jinsi inayonukia vizuri yaani napenda. iIe harufu kwa kweli, waridi jamani inanukia vizuri, vizuri sana, yaani inanukia vizuri mno, napenda sana harufu ya waridi, na nikipitanga mahali pale, ninapata utulivu mpaka wa akili. Siyo tu furaha ya kuisikia ile harufu ya waridi bali pia napata furaha mpaka ya akili. Lakini harufu nyingine ninayoipenda zaidi ni harufu ya manukato mazuri manukato kwa sababu manukato yako ya aina nyingi. Kuna manukato yana harufu kali, yaani inakera mpaka kichwa kinauma. Lakini kuna manukato ya na harufu fulani ni nzuri. Inakua imepoapoa, yaani mtu akipita mwenye hayo manukato. Huwanga natamani hata kumwuliza kwamba ndugu yangu umepaka manukato gani, mbona unanukia vizuri sana? Kwa hivyo napenda pia harufu ya manukato mazuri na nikipata manukato yenye harufu nzuri. Sio harufu kali ya kuumiza kichwa maana kuna manukato mengine yana harufu kali ya kuumiza kichwa mpaka unapatwa na mafua. Hayo hapana, mimi napenda manukato yenye harufu nzuri. Nikija nimwone mtu mwenye amepuliza manukato yawe ni harufu nzuri. Natamani hata nimwulize amenunua ametumia manukato ya aina gani na gharama yake ni shilingi ngapi ili na mimi pengine niweze kuyamiliki. Kwa hiyo napenda harufu ya manukato mazuri, mimi pia nikiwa nanukia vizuri nafurahi sana. Ila sasa mpaka sasa hivi sijajua ni manukato gani mazuri yanayounukia vizuri zaidi. Lakini nina manukato yangu ninayoyapenda ambayo huwa nayatumia, hayo ambayo kwa upande wangu naona yananukia vizuri. Ila changamoto ni kwamba nikitoka nje, ninakutuna na watu wengine ambao wamepaka manukato naona kama ya kwao ndiyo mazuri zaidi kuliko ya kwangu. Kwa hivyo natamani kwamba na mimi ningekwa nanukia kama fulani, na mimingekwa nanukia kama fulani, ila sijaweza kujua ni manukato ya aina gani, lakini changamoto ya pili. Katika hayo manukato, kuna mtu nilimuona, ananukia vizuri sana, ananukia vizuri sana, nikamuuliza. Akanitajia manukato ambayo ametumia ila kwa bahati mbaya sikuyashika kuyaweka kichwani, kuyakariri, kutokana na bei, alioyonitumia, alioyonitajia. Kwamba bei yanayouzwa hayo manukato ni kiasi kadhaa. Kwa kweli ni gharama kubwa ambayo nilitafakari mara mbili nikaona siwezi kuimudu. Ndiyo maana hata jina la yale manukato sijaliwekea kichwani. Nikawa nimelisahau na sitarajii. Tena hata kama nitakuja kulikumbuka na ili niweze kununua yale manukato. Na ninisikie vizuri sana, nikipata harufu mzuri ambayo ninaipenda. Najisikia vizuri sana. Naona niko mahali dhabiti naona kama niko mahali. Kama nipo mahali salama kwa ajili ya kukaa na kuendelea kupata burudani ya manukato mazuri.